Njia ambayo huwa natumia kupumzika ni kulala. Mimi huwa nalala wakati nimetoka kazi kwa sababu mtu huwa anachoka. Wakati umetoka kazi, mtu huwa unataka unapumzika sana. Ivi ndiyo siku wakati mwingine ama siku ambayo inafuata. Ukuwe umetulia umerudisha nguvu kabisa, urudi kazi ukiwa na nguvu mingi. Mimi huwa ninalala kwa masaa manane hivi ndio niweze kupumzika nirudishie mwili nguvu ambao kesho nikienda kazi nitakuwa nimerudi fiti kabisa bila mwili kuchoka nikirudi kazi nitakuwa nina nguvu mingi sana ya ambao nikienda kufanya kazi sitakuwa mvivu nitafanya kazi kwa bidii.

Ndioz. Ninahifadhi kitu cha dhamani ambacho nilipewa na guka yangu miaka ya kitambo hii kitu cha dhamani ni saa. Alinipea saa ambayo walikuwa wanatumia wakati wa maumau. Hii saa ina uwezo wakuonyesha direksheni ya mahali unapoenda na mahali unapotoka. Kisha saa hii huwa na hii na rangi maalum ya gold. Huwa huwa ina ina huwa hailust.

Kitu ambacho ninafanya usiku bi kabla ni mimi kulala. Huwa ninafanya mazoezi pore pore. After kufanya mazoezi, huwa ninachukua kitabu. Nina soma kama ukurasa hivi ishirini. Mawazo yangu yanafunguka. Ninapata kutulia kapsa nina, ninayasahau ambayo yamejiri kazini. Ninatulia. Akili inatulia kabsa. Ninaweza kutasa after hapo. Ninaweza kulala na ninapumzika.